Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi huanza kwa kupanga mapema. Ninatambua kazi ninayotakiwa kufanya na ingawa katika hatua ndogondogo ili isiwe nzito au ya kutisha. Kisha, naweka vipaumbele, ninaanza na kazi muhimu au yenye muda mfupi wa mwisho. Napenda pia kujiwekea ratiba na muda maalum wa kufanya kila kazi na kujitahidi kuufuata. Wakati wakufanya kazi, napanguza vitu vinavyo vuruga kama kutumia simu ovyo au kufanya mambo mengi kwa wakati moja. Nikikwama naomba msaada au nafanya utafiti mapema baada ya kusubiri hadi dakika za mwisho. Kwa kifupi, nakamilisha kazi kwa wakati, kwa mpangilio mzuri, nidhamu, kuzingatia muda na kujituma.

Hapana huwa sivai miwani, lakini naelewa umuhimu wake. Miwani si kwa ajili ya macho tu, bali pia inaweza kuwa sehemu ya mtindo. Watu wengi huivaa kwa sababu inawasaidia kuona vizuri, kusoma, au kufanya kazi bila kuchoka macho. Kwa hiyo kama ingehitajika, ningevaa miwani bila shida, kwa sababu afya ya macho ni muhimu kuliko chochote. Pia, watu huvaa miwani ili kujikinga kuzuia jua. Wakati wa likizo, kuna jua kali sana na ukivaa miwani, sana sana ile yenye iko nyeusi huwa inazuilia macho isichomeke sana na jua. Hii ni mtindo mzuri sana.

Natumia programu kadhaa mara nyingi kulingana na mahitaji ya siku. Kwanza, natumia sana WhatsApp kwa masiliano ya haraka na familia, marafiki na kazi. Pia, YouTube ni muhimu kwangu kwa kujifunza, kusikiliza muziki au kutazama maudhui ya kuniboresha. Kwa kazi au mipango, ningekuwa natumia Google. Kwa kupanga kazi, kuwasiliana kikazi na kuhifadhi taarifa. Aidha, Spotify, au programu ya muziki zingekua sehemu ya maisha yangu kwa ajili ya kupumzika. Kwa kifupi, natumia programu zinazoruhusu mawasiliano kujifunza kupanga, maisha na kustarehe. Sio nyingi sana, bali zile zenye manufaa ya kweli.

Ndiyo, natumia mawasiliano ya video hasa pale ambapo mazungumzo ya kawaida hayatoshi. Video hunisaidia kuona sura na hisia za mtu. Jambo linalo nifanya mawasiliano yawe ya karibu na yenye kueleweka zaidi. Ni napendelea kutumia video kwa mikutano ya kazi mazungumzo muhimu au kuwasiliana na watu wambali ambao siwaoni mara kwa mara. Ingawa, wakati mwingine huchosha, video hunipa hisia ya uwepo halisi, tofauti na maandishi au sauti pekee. Kwa kifupi, natumia video pale inapo hitajika kwa uwazi, uwelewano na kuimarisha uhusiano.

Napenda mahali penye utulivu, usalama na hali ya kukupa amani ya moyo. Sipendi sana sehemu zenye kelele nyingi au msongamano mkubwa wa watu kila wakati. Kwa sababu, hunichosha haraka kiakili. Napendelea mahali penye mazingira ya asili, mahali kuna miti, hewa safi na nafasi ya kuona anga wazi. Ningeweza kuwa kijijini au hata mjini, mradi tu pawe na nafasi ya kupumua na kujitenga kidogo. Asubuhi, napenda kusikia sauti za ndege na jioni upepo mwanana unapovuma hunifanya nijisikie hai. Pia, napenda mahali penye watu wenye moyo mwema na heshima. Ata kwa sehemu, ata kama sehemu ni ndogo au si ya kifahari, kama kuna upendo, amani na mshikamano, basi hapo ndipo napahisi kama nyumbani. Napenda mahali ambapo unaweza kukaa, kufikiri, kufanya kazi kwa utulivu na pia kucheka na watu wako bila hofu.